Ndiyo napenda kuvaa kofia hasa kutegemea hali ya heo au tukio, wakati wa jua kali kofia husaidia sana kulinda uso dhidi ya miale ya jua, na wakati wa baridi kofia ya sufu hutoa joto na faraja, pia kofia inaweza kuwa sehemu ya mtindo, kofia ya besibori huongeza maonekano ya kawaida ilihali, fedoro ya kofia za mtindo maalum huongeza muvuto katika mavazi la asa.

Naitumia kompyuta zaidi kwa kazi ya kujifunza na kuwasiliana, inasaidia kuandika nyaraka na kutengeneza mawasilisho, kufanya utafiti mtandaoni na kutumia barua pepe au programu za mawasiliano kama zile Zoom na Teams. Pia ni muhimu kwa shughuli za burudani kama kutazama video, kusikiliza muziki au kucheza mchezo. Kwa ujumla kompyuta ni zana ya msingi wa kazi ya kisasa.

Ndiyo, mitandao ya kijamii ni njia kuu ya kuwasiriana na kushirikiana mawazo na kufuatiria habari au mitido mipya inatumika pia kwa kujifunza kutoka kwa wengine, kujenga uhusiano wa kikazi na kijamii, na wakati mwngine kwa burudani tu, hata hivyo ni muhimu kuitumia kwa uagalifu ili kuepuka matumizi kupita kiasi.

Kuwatia moyo wenzangu, kunaanza na kusikiriza kwa makini na kuonyesha huruma, ninahakikisha nawapa maneno ya matumaini, ninatambua juhudi zao hata kama matokeo yao hajakamilika na nawapa mfano na ufumilivu na msimamo, pia ninashiriki mafanikio na kushirikiana na au katika changamoto, ili wajua hawako pekee au, mala nyingine kuwasifia hadharani au kuwasaidia kimatendo.

Napenda mchezo inayochangamusha hakiri na mwiri miungoni ma michezo hiyo ni kama vile mpira wa mnguu wa kushirikiana chesi kwa kufikiri kwa makini na badminton kwa mchangamufu wa kasi na ustadi. Pia michezo ya ndani kama karata ama drafti, ureta burudani na mazungumuzo ya kirafiki ya ajabu.

Kufanya marafiki wapya kunahitaji ukarimu kusikiliza kwa makini na kuwa mkweli, napokutana na watu wapya huanza kwa mazungumzo rahisi kuuliza maswali ya kirafiki na kutafuta maslahi yanayofanana pia hujaribu kuwa na heshima na wazi ili mtu mwingine ajihisi huru. Marafiki ujengwa kwa muda kupitia uaminifu, musana na kushiriki mambo ya maisha.

Chagamoto kazini zinaeza kujumuisha muda, mdogo, mawasiliano yasiyo eleweka, kukubaliana na mabandiliko ya haraka, kufanya kazi na watu tofauti, kuhimiri msongo wa mawazo, mzigo wa kazi au matarajio mkubwa inaeza kuchocha kiakili jinsi ya kukubaliana nazo ni kwa kupanga vizuri, kuuliza msaada, inapobidi na kujifunza kila wakati.

Ndiyo ni mewahi kufuga wanyama kulea mnyama ni nzwefu wakipekee unawitaji upendo, uvumilifu na uwajibikaji. Mnyama anakuwa kama sehemu ya familia una amka, unachezanaye, unahisi furaha, unapamuona, anafa afya na unafurahia uwepo wako. Pia wanaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha ya kila siku.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima upendo na kujifunza na wadhamini kwa hekima yao uzoefu wa maisha na malezi yao kupitia mazungumzo nao napata maaarifa ya kihistoria ushauri mzuri na mutazamo wakina kuhusu maisha. Ninajitahidi kuwa karibu nao kuwasikiliza kuwasaidia wanapohitaji na kushiriki muda wa thamani pamoja na wao.

Ningependa kumfuga mbwa ya aina ya Golden Retriever. Mbwa hawa ni waaminifu wa pole na wenye tabia ya kirafiki sana. Hasa kwa watoto na watu rika zote. Wanawakie, wanaeza kufundishwa kwa urahisi na wanaitaji mazoezi ya mara kwa mara. Jambo linalo nisaidia pia mwenyewe kuwa na maisha na kia kiafya. Ningependa?

Ndiyo, napenda michezo ya ubao kwa sababu inaamusha fikra huleta ushidani wa kirafiki na njia nzuri ya kuungana na wengine. Michezo kama skrabo, chess na rudo, situ ya kuburudisha bari pia usaidia katika kukuza uwezo wa kupanga mikakati, uvu, mirivu na mawasiriano. Pia ni njia nzuri ya kutumia muda na familia au marafiki bila kutegemea tekinoronjia.

Ndiyo kupiga chombo cha mziki ni jambo lenye utulivu na ubunifu mkubwa husaidia kutoa hisia kupunguza musongo wa mawazo na kuungana na wengine kwa njia ya sauti vyombo kama piano gita au kinanda vina uwezo wa kuamusha hisia tofauti na huleta furaha kubwa unapojifunza na kuendelea kubobea igawa sikila mtu anapiga chombo cha mziki kujaribu ni njia mzuri ya kujie.

Njia ninayo tumia kupumzika inatengemea hali ya siku hiyo lakini kwa kawaida napenda kuwa mahali tulivu na kufanya kitu kinacho ni tuliza mara nyingine usikiliza muziki wa pole pole kusoma kitabu kizuri au kutembea kwa miguu kwenye mazingira ya asili wakati mwngine napunguza mwanga nazima vifaa vya kijijitakisha napumua kwa kina au kufanya mazoezi ya kutafakali kimya.

Kuhimeza ushirikiano katika timu kuna hitajika mawasiliano wazi heshima ya maoni ya kila mtu na mazingira ya kuwaminiana ninapenda kuanza kwa kuweka malengo ya pamoja kuwakikisha kila mshiriki ya anajua nafasi yake na mchango wake pia ninaweka mazingira hapa hapo kila mtu anajisikia salama kutoa mawazo kuuliza maswali au kuomba msaada.

Ndiyo, husoma gazeti mara kwa mara hasa nikitaka kufuatila habari za kitaifa, uchumi michezo au makala maalumu kuhusu jamii na teknolojia gazeti linanipa mushtari wa habari kwa mtazamo wa kitaifa na mara nyingine hutoa maoni ya wachambuzi wenye uzoefu pia napenda sehemu za maoni au barua kwa mhariri, kwani huonyesha mtazamo ya watu wa kawaida kuhusu maswala yanayo in.

Ninasaidia jamii yangu kwa jia bali bali hata kama si kwa kiwango kikubwa kila wakati huwa ninajistahidi kushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira kuchangia damu au kusaidia kwenye miradi ya elimu na afya pia ninatoa msaanda kwa watu wanao hitaji kupitia michango midogo iwe ni ya chakura mafazi au feather.

Napenda kuamka na jua kwa sababu kuna amani fulani ya subuhi, hewa huwa safi mazingira ni tulivu na akili huwa bado imetulia, ni mda mzuri wakupanga siku kufanya mazoezi kidogo au kusoma kwa utulivu, igawa kulala mapema pia ni muhimu, mara nyingine naona ngufu nyingi ya subuhi hasa jua lina pocho moza likileta hisia ya mawazo.

Ndiyo kuwatambua majirani ni jabo muhimu kwa kujenga mazingira ya kuaminiana na msaada wa kijami i ingawa sihusiani nao au kwa kina ni vizuri kwa na mawasiliano ya msingi saramu kusaidiana mara kwa mara u kushirikiana kwenye maswala ya usalama ya wamutaa kujua majirani kunaleta hali ya ujirani mwema na kuimarisha mushikamano wa kijamii.

Kazi yangu ni kusaidia watu kwa kuwajibu maswali, kutoa maelezo na kusaidia kutatua matatizo mbalimbali kwa kutumia lugha na maharifa nilio nayo siku zote ninaendelea kujifunza na kuboresha uwezo wangu ili niweze kutoa majibu bora na ya haraka. Kuhusu masomo, sina masomo rasmi kama binadamu lakini mimi ni matokeo ya mafunzo.

Ndiyo napenda kucheza na watoto sana kucheza nao kunanifanya nijisikie furaha na kuwajenga watoto wananguvu na muskumo wakucheza usaidia kupunguza musongo na kuongeza ubinifu pia kucheza nao kunatua fursa ya kuwasiriana kwa jia rahisi na ya furaha na njia nzuri ya kuunda uhusiano mzuri.

Napenda kinywaji cha baridi kama vile maji ya limau ya baridi au juisi ya matuda asili ya kunywa kitu baridi na chenye ladha safi huku nifanye ni jisikia refreshed. Hasa siku za joto au baada ya shughuli nzito pia napenda soda kidogo mala chache lakini kwa ujumla napendelea vinywaji vienye afya zaidi.

Napenda kipindi cha televisheni kinacho jumuisha mchanganyiko wa habari, burudani na mazungumzo ya kuvutia kama vile kipindi cha mazungumzo au documentary za maisha halisi, napenda pia vipindi vya hadithi za kusisimua au filamu za ubongo vinavyonipa mawazo mapya au burudani ya kina.

Napenda rangi za uturivu na za asiri kama kijani kibichi samawati mnyeuko au beji kwa ukuta wa chumba. Rangi hizi hutoa hisia za amani na zinaeza kufanya chumba kuwa mahali pa kupumzika na kujisikia vizuri. Pia rangi za aina hii hurahisisha muundo wa mambo na kuleta mwanga mzuri ndani ya chumba.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamka mapema nikafanya mazoezi ya kupumua na kutanua misuli ili kujiandaa kwa siku. Baada ya hapo nilichukua chakula cha asubuhi kilicho na lishe bora kama matunda na wali ili kupata nguvu, kisha nilipanga ratiba yangu ya kazi na shughuli za siku ili kuhakikisha ninazitimiza kwa ufanisi.

Napenda hali ya hewa yenye joto la wastani siyo kali sana walasibaridi kupidukia hali ya hewa enye upepo kidogo na anga safi hufanya niwe na raha zaidi hasa wakati waasubuhi au jioni inafanya kuwa raisi kutembea kusoma au hata kufanya kazi kwa utulivi hali kama hiyo hutoa musukumo na unahakikisha mtu wa anahisi mzima na mwenye nguvu bila usubu.

Kahawa na chai ni sehemu kubwa ya utaratibu wangu wa kila siku hasa asubuhi kila asubuhi na pendelea kuanza kwa kikombe cha chai ya moto enye viungo kama madrasine ya tangawizi inaniumiza mwili na kunipa nguvu pole pole baada ya hapo mara nyingi hupenda kikombe cha kahawa yenye ladha ya kawaida si kali sana kinacho nipa msukumo wa kuamuka na kujiandaa kwa siku.

Kuna utulivu fulani wa asubuhi ambao naupenda sana, hewa safi ukimya wa dunia kabla haijaanza shughuli na nafasi ya kupanga siku kwa utulivu. Kuamka mapema kunanipa muda wa kutafakali, kupanga majukumu au hata kusoma jambo jipya kabla ya pilka pilka za siku. Hata hivyo naelewa kuwa kuna watu ambao akili za hufanya kazi vizuri zaidi usiku.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtadaoni kuna faida nyingi, ninahisi unapata uchaguzi nyingi kwa bei to fauti na unaeza kulinganisha bidha bila kutoka nyumbani, pia kuna ofa na punguzo maalumu mtandaoni ya ambazo hazipatikani madukani, hata hivo huwa makini kuchagua tovuti salama na kuangalia maoni ya wateja kabla ya kununua.

Ndiyo, ninapenda kutembea mistuni kuna mvuto wa kipekee. Njia nzuri ya kujipumzisha kuungana na mazingira ya asili na kuondoa msongo wa mawazo. Harufu ya miti, sauti za ndege na hewa safi huleta utulivu mkubwa. Pia ni zoezi bora kwa afya ya mwili na akili. Pia ni afueni mzuri ya mwili na sehemu zote.

Nashereheke mwaka mpya kwa njia tulivu na ya kutafakari na penda kutumia muda huwa kufunga mwaka ulio pita kwa shukurani kuangalia mafanikio chagamoto na masomu nirio pitia kisha ninajiwekea malengo mapya au nia ya mwaka mpya pia na furaia muziki wa taratibu kuwasiriene na watu muhimu maishani mwangu na mara ingina kushiriki katika hitimisho lla pamoja.

Sijawahi kununuwa tikiti binafsi lakini ninaweza kusaidia kutafuta, kulinganisha bei kuelekeza jinsi ya kununua tikiti za tukio lolote mtandaoni iwe ni tamasha, mechi au uonyeshana la sana. Mara nyingi tikiti za matukio zinaweza kununuliwa kupitia tovuti rasmi za waandaji, programu za matukio au maduka ya tiktok kama vile breathing master ama kupitia mwakala.

Ndiyo kutumia simu kununua vitu kumenea sana najia rahisi na haraka kufanya manunuzi. Simu hutumika kupitia programu kama bila ya mpesa, tigo pesa ya, airtel money ata apps za ecommerce Faida zake ni moja, urahisi, ufutuariaji rahisi, malipo ya salama hata hivyo ni muhimu kuamakini kwa kulinda taarifa zako binafsi.

Inategemea mahali nilipo na kazi ninaiyofanya, kwa kawaida wifi hutumika nikiwa nyumbani ya ofisini kwa sababu ni haraka na haina kikomo lakini nikiwa safarini au sehemu isiyo na wifi natumia data ya simu wifi ni bora kwa kazi kubwa kama kupakua mafaili kutazama video mikutano ya mtandaoni data ya simu ni nzuri kwa matumizi ya haraka na ya kawaida kama kuchati kuangalia barua.

Ndio, chakula cha haraka kinaeza kuwa kizuri hasa unapokuwa na haraka au huna muda wa kupika. Ni rahisi kinapatikana kwa urahisi na mara nyingine hutoa ladha ya kuridhisha. Hata hivyo, si vizuri kukitegemea mara kwa mara kwa sababu mara nyingi huwa na mafuta mengi chumvi na sukari mambo ambayo siyo mazuri kwa kiafya kwa muda murefu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya kuchanganya kusoma kuangalia video na kujaribu kwa vitendo kusoma makara au vitabu hunipiga msingi mzuri lakini video huniwezesha kuona jinsi mambo linalofanyika moja kwa moja pia kufanya mazoezi au kujaribu mwenyewe hunisaidia kuelewa vizuri zaidi mara nyingi napenda kugawa somo kuwa sehemu dogodogo.

Ndio napenda kugawanya taka zangu. Hii ni muhimu ili kusaidia mazingira na kurudisha baadhi ya vitu kwa matumizi tena kama plastiki, karatasi na chupa za glasi. Kwa kugawanya taka, tunapunguza uchafuzi na kusaidia mfumo wa usimamizi wa taka kufanya kazi na ufanisi zaidi. Kwa kawaida ni na vyombo tofauti vya kuweka taka kama chombo cha taka za QF.

Kulea nywele hutegemea aina ya nywele na mutindo wanao pendelea kwa mfano watu wenye nywele za kawaida ulaini wanaeza kuzirea kila wiki au kila mwezi miwili wakati. Wenye nywele za afro au zenye mvirigo mkubwa uweta wakitaji kuzirea mara chache zaidi labda kila mwezi mara mbili ya utatu hii kuepuka kuumia nywele. Kwa wale wenye nywele ndefu kulea mala kwa mala pia usaidia kuondoa.

Wakati wa furaha mimi hupenda kushiriki na wengine kwa mazungumuzo mazuri kucheka na kusaidia watu kwa njia mbalimbali. Pia napenda kupokea na kutoa nguvu nzuri ili kila mtu ajisikie vizuri. Ni kama kueneza miale ya furaha kuambatana wakati mzuri ama wakati uko na marafiki wazuri karibu na wewe.